Kila siku baada ya kula huwa nahakikisha kuwa nimesoma na baada ya kusoma naweza kutazama video fupi fupi ili niweze kujikumbusha mengi baada ya kusoma na pia nikasikie taarifa kupitia ujumbe tofauti tofauti kwenye simu yangu alafu nilale na.

Napenda kitanda kizuri kwa sababu ukiwa na kitanda kigumu wakati umechoka, uwezi kulala vizuri kwa sababu unasumbuliwa na uchovu na pia kusumbuliwa na kitanda kigumu. Kitanda kizuri, kina kuwezesha kulala vizuri, hile uweze kuamuka ukiwaumelela usingizi ambao umekutosha, na pia inasaidia mwili, kunyosha mwili vizuri kwa sabu ukilalea kitanda kigumu, uwezi kupata usawo kwenye mwili wako utaamuka asubui, kuna mwili unauma, asa mgongo, shingo.

Sijawahi kufanya yoga ila uwa natazama kwenye televisheni, watu wakifanya yoga, na pia huwa natazama kule shuleni uwanjani ambapo wanafunzi ambao wanafanya somo la PE kwa kila siku wakifanya yoga, mimi huwa natamani kufanya lakini sina huo muda huwa natazama tu kwa muda mfupi alafu narudi darasani.